Mchezo ambao ningependa kujaribu kucheza ni mchezo wa kikapu yaani basketbol kwenye lugha ya kimombo Ningependa kucheza hii mchezo kwa sababu huwa ina huwa naona watu wakicheza wakiwa wana furaha sana na pia itanisaidia kukuwa nasongesha mwili.

Ninapenda zote kuandika na kuongea kwa sababu ukiandika utakumbuka kili ambacho umeandika pia ukiongea utakumbuka kili ambacho umeongea wakati mingi kuandika na kuongea huenda moja kwa moja pa moja kwa hivyo mimi upenda zote mbili kuandika na kuongea ninapa wasiliana.

Lahasha sipendi kuendesha baisikeli kwa sababu sijawahi jifunza kuendesha baiskeli kutoka nilipokua mtoto niliendesha baiskeli mara moja na nikanguka chini na kuumia hadi nikavuja damu kwa hiyo nimekuwa na uwoga wa kuendesha baiskeli wakati huu ambapo mimi ni mtu mzima bado mimi huogopa kuendesha baiskeli.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la limau yani lemon kwa sababu huwa tamu na pia inaladha tamu na uneza tumia limau kwa kumambo mingi kama uneza tumia kupika, uneza tumia kupikia samaki, keki na pia kutengeneza maji ili unywe na huwa inasaidia mwili na inapea mwili vitu ambavyo inahitaji.

Huwa mara mingi siendi kwa utazama sinema kwa sababu mimi huu huutazama movie na video kwa kutumia simu mimi huu utazama filmu inapotokea kwenye simu ama tv nikiwa nyumbani So kwa mara nyingi mimi huu wasiendi sinema.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati mimi huu wanatratiba ya nidari na napangilia kazi kwa ile kazi nahitajika haraka na ile haitajiki haraka kwanza na shugulikia yenye nahitajika haraka ukisha ndio nitafanya ile kazi nyingine pia mimi huu kamilisha kazi kwa wakati na kwa kutokuwa na vitu ambavyo vinafanya nisifanye kazi hiyo.

Hili ni swali nzuri sana mimi ni mwanamke kwa hivyo huwa sina ndevu lakini kwa wanaume mimi upendelea mwanaume ambaye amenyoa ndevu na ndevu nazinaka vizuri kwa sababu atakaa wakufurahisha na pia atakaa vizuri.

Naam mimi ni mtu wa ubunifu, yaani a creative person, nilipokuwa nikiwa mtoto niliweza kutengeneza gari kwa kutumia chupa na katoni za maziwa, na nikaweza pia kuwapa marafiki zangu ili wacheze nazo niliweka hadi miguu kwenye gari na remote ya kukontrol ya kufanya gari iende iweze kuenda kwa hivyo mimi ninaji najiona kama mtu wa ubunifu.

Mara nyingi mimi hupenda kununua vitu kwenye mtandao lakini pia inategemea na ni vitu aina gani ambazo nataka kununua. Kama nanunua vitu vya jikoni ya vya kupikia mimi huenda kwenye soko kuu ili nipate zikiwa na bei rahisi na zikiwa zenye zimetoka kwa shamba wakati huo. Kama ni nguo mimi ninaeza nunua kutoka kwenye mtandao ama kuenda kwenye kwenye watu wa viwa vinanda na pia kama ni kitu ka vya elektroniki mimi hupenda kwenye kuenda kwenye kafo kwa sababu wao huuza vitu vizuri.

Na nimeshaifikiria kuanzisha biashara yangu na pia nimeanzisha biashara yangu nikiwa shuleni ya university nilikuwa na wauzia marafiki zangu kalamu za kuandika na pia penseli na raba kwa sababu wengi wao hawakuwa nazo na iyo ilinisaidia nikapata pesa. Sa hizi ni kiwa mkubwa nafikiri kuanzisha duka la kuuza nywele yani wig kwenye lugha ya kimombo kwa wanadada kwa sababu hiyo ni vitu ambavyo wanapenda na kule ambapo naishi hakuna duka ambayo inauza nywele.

Mchezo ninao penda kutazama ni mchezo wa kadanda kwa sababu huwa kusisimua na huwa na wachezaji bora sababu ya mimi kupenda mchezo huwa ni kwa sababu mimi hupenda kuangalia wachezaji wakicheza kwa sababu huwa huwa hodari na mchezo huu huwa unanifanya nihisi vizuri nikitazama Mchezo wakushangaza ambao niliutazama ni wakati tulipokuwa shule na timu yetu ya shule ilicheza na timu ya shule hiyo nyingine na timu yetu ya shule ikaeza kuibuka kuwa washindi kulikuwa na electric kwa hewa watu walihisi vizuri na walifurahia. Ya mara nyingi mimi hupenda kutazama michezo ya kadanda kwenye simu ama televisheni na huwa nahisi furaha nikitazama michezo ya kadanda.

Timu ya mchezo ambayo ninayofuata ni timu ya uingereza ambayo inaitwa Manchester United, nilianza kufuata timu hii mwaka wa elfu mbili na nane nilipokuwa bado mtoto mchanga kwa sababu nilipenda mchezaji aliyekuwa akiitwa ro Christian Ronaldo kwa sababu alikuwa mchezaji bora. Timu hiyo huwa inacheza mchezo wa kandanda na huwa inacheza vizuri sana kwa sababu mimi hupenda kufuata timu hiyo.

Ndio mimi upenda kutembea kwa miguu kwa sababu huwa inasaidia niweze kupoteza kilo na pia nikuwe na afya nzuri mfano leo asubuhi nilitembea takriba elfu saba na miatano steps hadi hili niweze kupoteza kilo na niweze kuanzisha siku vizuri.

Kila siku mimi hutumia njia ya gari ilikuenda mahali ambapo nataka kuenda mimi hupanda gari kwa kenya zineitwa matatu ili kufika makazini na pia mimi hupenda kusafiri kwa kutumia mguu na tembea hadi pale ambapo naenda ili niweze kuwekua na afya nzuri.

Inategemea na wakati mfano jana nilifanya mazoezi mchana leo nimefanya mazoezi ya asubuhi na wiki iliopita nilifanya mazoezi jioni huwa inategemea na wakati ambako niko na wakati wakutembea ama ama pia inategemea na vili ambavyo na jihisihi hiyo siku.

Nje ya nyumbani mimi hupenda kukula kwa vibanda ama mahali ambapo kenya huwa inaitwa kama vibandaski Kwa sababu wao huwa na chakula kitamu na cha bei rahisi pia napenda kukula kwenye kfc ama java house huku kenya na sana sana mimi hupenda kukula inaya chakula tofauti kama vile chipsi chapati na wali na maharagwe ama unyama na ugali.

Kwa huwa inategemea na jinsi ambavyo nimetumia kifaa changu kama ni simu ama laptopu Kusa kwa hivyo mimi huchaji mara nyingi mimi huchaji kifaa changu mara mbili ama mara tatu kwa siku simu ambayo ninaitumia huu hifadhi moto vizuri na pia laptop ya kazi kwa hivyo simu mimi huchaji mara tatu kwa siku na laptopu wakati mingine na chaji mara nne ama mara tano.

Mwezi wa mwaka ni na upenda zaidi ni mwezi wa julai kwa sababu ni hio mwezi wangu wa kuzaliwa na pia ndio mwezi wa mtoto wangu wa kuzaliwa. Mimi nilizaliwa mwezi wa julai tarehe 29 na mtoto wangu wa kuzaliwa julai 10. Na mbili, si huyo huwa muwezi mwenye baridi sana na huwa wa Kenya huu ketichini ili waweze kupata joto. Pia muwezi hua huwa ni kama mwanzo wa the second half wa mwaka. Kwa hivyo huwa pia wakati wamba mtu anazaenda na kurefocus na kuwaza kufanya mambo ambayo agesema amesema atafanya.

Ndiyo, mimi hupenda kupiga picture, napenda kupiga picture kwa sababu huwa kumbu kumbu ya Tukio lililo fanyika, na pia huwa jinsi ya kuwasiliana na watu naweza kupiga picture na kutumia kaka yangu, ama mzazi wangu, aone kile ambacho pia mimi niliweza kukiona, pia mimi hupenda kupiga picture na kuweka kwenye mtandao wa Instagram, ili ni marafiki wangu waeze kuona kile ambacho nilifanya.

Ndiyo ni nahifadhi kitu cha thamani kitu ambacho na kihifadhi cha thamani sana ni necklace ambayo nilipewa na dada yangu tulipokuwa wadogo bifo kabla aage halipo aga niliweza kuthikithamani necklace hicho na nikakiweka vizuri na kila wakati ninapokiona huni kumbusha kumhusu.

Lahasha siishi mahali ambapo nilizaliwa, nilizaliwa kwenye bara la murang'a huko central kenya lakini nikahama nikaenda kuhishi kwenye county ya kiambu huko murang'a kuna baridi kali sana na ndo maana wazazi wangu walihama na ili tuweze kukaribia jiji na tuweze kupata kusoma vizuri.